Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya hutoa fursa ya kujifunza na kugundua mambo mapya ambayo yanaweza kufanya maisha kuwa rahisi na mazuri. Kila mara napenda kuona jinsi vifaa vipya, programu au mbinu mpya zinavyofanya kazi na jinsi zinavyoweza kuboresha maisha, kazi, burudani au mawasiliano. Kujaribu, kunanifanya nione maendeleo ya kiteknolojia kwa moja kwa moja, kupanua uelewa wangu na kunifurahisha pia. Ingawa si kila kitu kipya huwa rahisi kutumia mara ya kwanza, changamoto hizi zinachangia kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu. Teknolojia mpya ni njia ya kugundua dunia kwa mtindo wa kisasa na kujihusisha na ubunifu. Naam.